Sanaa si jambo linalofanya, tu linalofanywa tu, ni jinsi ninavyopumua na kuona ulimwengu. Swali la iwapo napenda kuchora au kupaka rangi, kwangu lina jibu moja tu la moja kwa moja. Sanaa ndiyo lugha yangu ya kwanza. Tangu nilipokuwa mdogo, nimegundua kuwa maneno wakati mwingine yanashindwa kueleza uzito wa hisia au uzuli wa kitu ninachokiona. Lakini penseli mkononi au brush iliyowekwa kwenye rangi ina uwezo wa kusema kila kitu. Ninapochora mimi huanza na ukimya wa mistari. Kuna kitu cha ajabu kuhusu jinsi penseli inavyogusa karatasi nyeupe. Lile la ya mwanzo inayovunja utupu. Kwangu mimi kuchora si msingi wa kila kitu. Ninapenda ule uwezo wa kutengeneza umbo, mwanga na kivuli kwa kutumia kitu rahisi kama mkaa au penseli ya graffiti Ninapokaa chini na kuanza kuchola picha ya binadamu kwa mfano mimi siangalii tu uso Ninaangalia hadithi iliyojificha kwenye mikunjo ya ngozi Kila mstari ninauchora ni kama ninachimba ndani ya nafsi ya kile ninachoonyesha huu ni mkachakato wa kutafuta ukweli Kuchola kunanifundisha uvumilivu uwezo uwezi kuharakisha kivuli cha asili Lazima uwe na subra uwezo uongoze safu baada ya safu Yaani layering na baada ya layering Paka picha ianze, kupuma, yenyewe kwenye karatasi Lakini shauku yangu ikifika kileleni ninapogusa rangi kama kuchola ni muundo wa mwili, basi kupaka rangi ni roho yenyewe Napenda sana kutumia rangi za mafuta na rangi za maji Kwa kwa sababu ya chiba zao tafauti Rangi ya maji inanifundisha kuacha udhibiti maji yana tabia ya kuenda, yanakotaka Ninapopaka rangi ya maji, mimi na karatasi tunashikiriana kutengeneza kitu ambacho wakati mwengine ni cha kushtuza na ku chenye wepesi wa kipekee nayo rangi ya mafuta, ndiyo inayonipa uhulu wa kweli Ninapenda harufu ya mafuta ya kitani na jinsi rangi inavyotoleza kwa meangaza juu ya kitambaa cha tubai Rangi za mafuta zinaniruhusu kurekebisha uongoze uneni na kutengeneza mwangao unaoweza kudumu kwa kalne nyingi Ninapochanganya rangi ya blue na nyekundu ili kupata ujuani Yaani papo, mimi sio tu mabadiliko ya kemiye kemikali Naona hisia ya huzuni ikigeuka kuwa furaha Rangi kwangu ni kama muziki Kuna rangi zinazopigu zinazopiga kelele na rangi naa, kuna rangi zinazonong'onoza watu wengi huniuliza Kwa nini unatumia saa nyingi ukiwa peke yako na brashi zako Jibu langu ni rahisi. Sanaa ni tiba. Katika ulimwengu huu wenye fujo, kelele na mahitaji mengi ya kijamii, uchoraji unanipa nafasi ya kuzima. Kelele za nje na kusikiliza sauti yangu ya ndani. Ninapokuwa katikati ya kazi ya uchoraji, mimi huingia katika hali inayojulikana kama flow muda unasimama na sifikiri kuhusu kodi, sifikiri kuhusu changamoto za kesho Nafikiri tu kuhusu mng'ao wa, mwanga wenye tunda, ninalochora au jinsi ya kufanya anga lionekane lenye kina zaidi Nina aina ya kutafakari, yaani meditation, ambayo inaniruhusu, inanirudisha nafsi yangu katika hali ya utulivu. Moja ya vitu ninavyovipenda zaidi katika kupaka rangi ni ukweli kwamba hakuna makosa, hakuna mabadiliko ya mwelekeo tu. Ikiwa nitapaka rangi mahali pasipostahili, siharibu kazi. Badala yake, kosa linakuwa fulsa ya kutengeneza kitu kipya.

Katika enzi hii tunayoishi, sawa swali la iwapo ninaweka picha zangu mtandaoni, si swali la kukifundi tu, ni swali la utambulisho, mawasiliano na ujasili. Kwa upande wangu, jibu ni ndio, ninaweka picha zangu mtandaoni, lakini wamuzi huo unambatana na tafakari nzito kuhusu nini maana ya kuonekana katika ulimwengu wakidigitali. Kwangu mimi, mtandao ni kama nyumba ya sanaa, yani garali, isio nakuta mahali ya mbapo sauti yangu inaweza kusikika, mbali zaidi ya pale mikono yangu inapoweza kufika Ninapoweka picha mtandaoni sababu yangu ya kwanza ni kutengeneza shajara ya kidigitali maisha yanakuenda kasi sana, na maranyingi tunasahau hatua tulizopigya Ninapoangalia picha nilioweka miaka mitatu iliopita Sioni tu picha naona mchakato wangu wa ukuwaji Ikiwa ni picha ya sana iliyochorwa Mnaona jinsi mbinu zangu zilivyo badilika Ikiwa ni picha yangu binafsi nikiwa kwenye mazingira fulani Nakumbuka nilihisi nini siku hiyo kueka picha zizi mtandaoni kuna nisaidia kueka alama za safari yangu ni kama kuandika kitabu cha maisha yangu kwa kutumia picha badala ya maneno ambapo kila post ni ukurasa mpia unaoeleza msimu fulani wa maisha yangu sanaa ya picha zime kusudiwa kuonwa Kuna nguvu za ajabu inayotokea pale Ninapoweka picha mtandaoni au mtu alie umbali wa maelfu ya maili anatoa maoni yakisema Hii imenikumbusha nyumbani au hii imenifanya njihisi yamani huu ndiyo muunganisho ninaotafuta mtandao umenifuta mipaka ya kisaki geografia Kupitia picha zangu, nimepata marafiki, nimepata walimu, nimepata watu wambao wanaona ulimuengu kama mimi Sikuweki picha ili kupata likes peke Ingawa sote tunajua kukua zina nitiya moyo mbali ninaweka picha ili kusema mimi niko hapa, hivi ndivyo ni navio ona ulimuengu Jee, na wewe unaona vi, unaona hivyo? Ni mazungumzo yanao anza bila sauti Siwezi kusema kuwa kuweka picha mtandaoni rahisi kila wakati Kila mala ninapobonyeza kitufe cha share nakuwa nikini najiweka wazi mbele ya ulimuengu Kuna hofu ya kuhukumiwa hofu ya kupo ya kutopendwa na hofu ya picha yangu kutafsiliwa vibaya Hata hivyo nimegundua kuwa sana ya kweli ni hitaji ujasili kueka picha zangu mtandaoni ni zoezi la kunifanya niwejasili zaidi Inanifundisha kuwa si hitaji kuwa mkamilifu ili nionekane Wakati muingine picha ambazo mimi nilihisi zina mapungufu ndizo zinazoagusa watu zaidi kwa sababu zinaonyesha uhalisia waki binadamu Kwa kuonyesha kazi zangu au maisha yangu, ninajipa ruhusa ya kuwa mimi bila barakoa. Sababu nyingine inayonifanya ni shiriki picha zangu ni kutaka kuwa msukumo kwa wengini. Nakumbuka nilipoanza safari yangu ya sana na upigaji picha, nilitumia muda mwingi nikiangalia picha za watu wengini mtandaoni. Picha zao zilikua darasa langu. Nilijifunza kuhusu muanga, rangi na tungo. Sasa nimepoweka picha zangu nafanya hivyo nikiwa na matumaini kuwa. Kuna kijana mahali fulani anaweza ambaye anaweza kupata wazo au motisha kupitia kazi yangu. Nataka kurudisha fathila kwa ulimwengu wakidigitali uliostawisha kipaji changu Kushiliki mchakato wangu si picha ya mwisho peke mbali ata ile hatua ya awali yenye fujo kunawafanya wengi waone kuwa.

Kwa upande wangu, kujifunza si tukio la darasani pekee, ni mfumo wa maisha, ninauamini kuwa siku unayoacha kujifunza, ndiyo siku unayoacha kuishi kwa ukamilifu ulimwengu huu ni mkataba kuu ni mkataba kubwa sana na kila mtu ninayekutana naye Kila kitabu ninachofungua na kila kosa ninalofanya ni mwalimu anayenisubiri jinsi ninavyojifunza mambo mapya ni mchanganyiko wa nidhamu, udadisi, wa kitoto na matumizi ya teknolojia ya kisasa hatua ya kwanza, ya kujifunza huanza na swali. Kwa nini, mimi ni mtu ambaye haridhiki na majibu mepesi. Ninapoona jambo geni, iwe ni teknolojia mpya lugha au mfumo wa kijamii, mimi huangalia kama fumbo linalosubiri kuteguliwa. Huu udadisi, unanifanya niwe msomaji mzuri Mimi husoma kwa mapana Kwanzia vitabu vya historia vilivyojaa vumbi mpaka makala ya kisasa kuhusu akili mbemba Yaani AI Ninaposoma sifanyi hivyo ili tu nimalize kitabu bali nafanya mazungumzo na mwandishi Mimi hupiga mistari kuandika maelezo pembeni na kujiuliza Hii inahusiana aje na kile ninachokijua tayari huu mfumo wa kuunganisha maarifa mapya na ya zamani Yaani associative learning ndio Ndio unaofanya mambo yakae akilini mwangu kwa muda mrefu katika karne hii ya ishirini na moja, mimi hutumia zana za kidijitali kama silaha yangu kuu ya kujifunza pindi ninapopata kuelewa kitu kwa undani, mimi hufuata kanuni ya deep dive, yaani ninaanza mjadala na kozi za mtandaoni. Mimi ni muumini wa kozi za wazi. Iwe ni kupitia YouTube, Coursera au majukuaa mengine. Mimi hutenga angalau saa moja kila siku kuhudhuria darasa langu. Binafsi. Na ya pili mimi hutumia podkasti, huu ndiyo ujanja wangu wa kutumia muda uliokufa Ninapokuwa kwenye foleni, nikifanya mazoezi au nikipika Mimi husikiliza wataalamu waliobobea katika nyanja mbalimbali Hii inanisaidia kupata maarifa pasipo kuhitaji kukaa chini ya chini na karatasi na ya tatu nafanya majaribio ya moja kwa moja Kwa mambo ya kiufundi, mimi siishi kusoma tu. Ikiwa najifunza programu mpya au mbinu ya upishi, mimi huingia maabara ninajifunza kwa kufanya, yaani learning by doing. Mara nyingi mimi huharibu vitu mara kumi kabla ya kufanikiwa mara moja. Na hayo makosa kumi ndiyo mwalimu wangu bora zaidi. Moja ya sehemu zangu, sehemu ngumu zaidi, lakini muhimu zaidi ni ya jinsi ninavyojifunza ni uwezo wa kusahau yale niliyodhani nayajua Mara nyingi maarifa ya zamani yanakuwa kikwazo kwa maarifa mapya Mimi hujitahidi na akili ya mwanzo, yaani beginner's mind Hii inaniamrisha kuwa hata kama ninauzoefu katika jambo fulani, ninapokutana na mtazamo mpya, mimi huweka pembeni kiburi changu na kusikiliza kana kwamba sijui kitu. Hii inaniruhusu kuona mambo kwa jicho kipya kabisa bila uwezo huu wakujivua marifa ya kale yaliopitwa na wakati Ningebaki nimekwama kwenye mawazo ya jana huku ulimwengu ukisonga mbele Siamini kuwa vitabu pekee vinatosha Baadhi ya masomo muhimu zaidi maishani mwangu nimeyapata kupitia kusikiliza kwa makini Ninapokutana na mtu mimi hujaribu kufwata nini anajua ambacho mimi sijui Kila mtu ni.

Hii ni swali ambalo linagusa kiini cha utambulisho wangu kama mpenzi wa vyakula vya nyumbani. Ingawa vyakula vyote viwili ni nguzo muhimu katika meza yetu nikijitazama kwa ndani na kutathmini mapendeleo yangu. Mimi ni mpenzi mkubwa wa ugali kuliko wali. Uamuzi huu hauja hauji hivi hivi tu Unatokana na sababu nyingi za kijamii kihisia na hata kimwili ambazo nimekuwa nazo tangu ututoni wacha nikufafanulie kwa nini ugali unashika nafasi ya kipekee moyoni mwangu kupitia maelezo haya kukua kwangu ugali haukuwa tu chakula ulikuwa ni ishara ya umoja na nguvu Nakumbuka harufu ya unga wa mahindi ukichanganywa na maji unayochemuka jikoni. Kwangu mimi, ugali unawakilisha ustahimilivu. Ni chakula kinachokupa uhakika wa kushiba kwa nguvu ya kukabiliana na majukumu ya siku nzima. Wali kwa upande mwingine ulikuwa unatazamwa kama chakula cha sherehe au siku maalum kama jumapili au siku kuu Ingawa ni mtamu na unavutia kwa harufu yake hiliki au mdalasini wali unakosa ile uzito na uunganisho wa arthi ambao ugali unao ugali ni kwa kila siku, ni rafiki wa dhati Anaekushika mkono ukiwa na hali yoyote ile Kuna kitu cha kipekee sana kuhusu kula ugali ambacho huwezi kukipata kwenye wali kula ugali ni sana Inabidi utumie vidole vyako kuukanda kidonge cha ugali Utengeneze kidimbwi kidogo katikati na kisha uchote mboga kwa ustadi Kitendo hiki ni kugusa chakula moja kwa moja kina jenga uhusiano wa karibu kati yangu na kile ninachokula Ninapokula wali mara nyingi ninalazimika kutumia kijiko au uma Inagawa ni rahisi Ingawa ni rahisi inatengeneza umbali fulani wa kifundi ugali unarudisha kwenye asili yangu unanifanya nijisikie niko nyumbani bila kujua kujali niko wapi duniani watu wengine hudhani ugali hauna ladha Lakini mimi nauona kama turubai nyeupe ambayo mpishi anaweza kuchorea picha zote uzuri wa ugali unategemea unachokula nacho kama unakula na samaki wa kuanga na kachumbari Hapa ugali unakuwa mfalme ile ladha ya samaki inapokutana na unga ugali moto ni mchanganyiko usio mshindani. Na kama unakula na mboga za majani, kama vile sukuma wiki au mchicha, huo ndio mlo wa kishujaa. Unajisikia mwepesi lakini una nguvu. Na kama unakula na maharagwe au nyama ya mbuzi, ugali unanyonya ule mchuzi na kwa namna ambayo wali hauwezi kufanya Kwa ufanisi kama huo bila kulainika kupitia kiasi wali una tabia ya kukataa kutawala sahani Lazima uweke ukingoni wingi ili uwe na ladha ugali ni mnyenyekevu, unaruhusu mboga ing'are huku mwenyewe ukitoa msingi thabiti Sijui kama ni kisaikolojia, lakini nikila wali baada ya saa mbili tu najihisi njaa tena wali unayeyuka haraka mwilini mwangu, lakini ugali unakaa Unakupa utulivu wa akili ukijua kuwa Fueli ulioingiza mwilini itakupeleka mbali Kuna msemo una usemao ugali ni dawa ya njaa Kwangu mimi huu ni ukweli Usiopingika ugali unanipa hisia ya kurithika ambayo wali hata uwe na briyani ya gharama kiasi gani huwezi kunipa ni chakula kinachonifanya nione kuwa nimepata mlo kamili kama mtu anayependa kuwa na shughuli nyingi ugali wa dona ni chaguo langu namba.

Hii ni swali ambalo linaguza shauku yangu kubwa ya michezo. Na kwangu mimi, soka si mchezo tu ni hisia. Ni utamaduni na nisehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ni kitakiwa kuchagua timu inayofuata kwa moyo mmoja. Bila kusita, nitasema mimi ni shabiki lulu wa Manchester United. Uamuzi wa kuifuata timu hii haikuja kwa bahati mbaya. Mbali ni safari ndefu inayojaa msisimuko, maumivu na mafanikio makubwa. Hebu ni kufafanulie kwa kina kwanini mashetani wekundu wa Manchester ndio damu yangu ya kupitia maelezo haya. Safari yangu ya kuifuata Manchester United ilianza katika enzi za dhahabu za Sir Alex Ferguson. Kwangu mimi, timu hii ilikuwa ishara ya kutokukata tamaa. Nakumbuka jinsi United ilivyokuwa na uwezo wakipekee, wakipindua matokeo katika dakika za lalasalama. Ile inayo itwa Fergie time. Hali hiyo ili nifundisha somo muhimu maishani. Kwamba mpaka firimbi ya mwisho itakapopulizwa bado bado kuna nafasi ya kushinda United haina haikuwa timu ya mpira tu Ilikuwa shule ya uongozi na nidhamu kuwa ona wachezaji kama Paul Scholes, Ryan Giggs na Davis Beckham wakicheza kwa moyo mmoja kulitengeneza kifungo kifunguo ambacho hakita kaa kivunjike Kwa uwanja wa Old Trafford unajulikana kama Theaters of Dreams Una maana kubwa kwangu Ninapofikiria kuhusu timu ninayoifuata picha inayokuja kichwani ni nyasi za kijani za uwanja ule wakilele na kilele za mashabiki elfu sabini na tano wakiimba Glory Glory Man United. Kuna kitu cha kichawi kuhusu historia ya uwanja ule. Kutokea kwenye majivu ya ajali na ndege za mchuni mwaka wa 1958 ambapo timu ilipoteza wachezaji vijana wenye vipaji mpaka kufikia kilele cha soka la ulaya mwaka wa 1999 na 2008. Historia hii ya kuinuka kutoka kwenye magofu na kuwa mfalme ndiyo inayofanya niamini kuwa hata unapopitia kipindi kigumu sasa bado sisi ni wakubwa. Bado sisi ni wakubwa sababu nyingine inayonifanya ni fuate timu hii kwa ukaribu ni mfumo wake wakulea vijana Manchester United inautamaduni wakipekee ambapo kwa zaidi ya miaka 85 Hayakuisha kuwepo na mechi ambayo mchezaji Aliyetoka shule ya soka ya academy hayuko kwenye kikosi Hii inanipa fahari sana Ninapoona wachezaji kama Marcus Rashford au Alejandro Ganacho Wakipambana uwanjani Sioni tu wachezaji wanaolipwa mamilioni Naona matunda ya malezi, uvumilivu na imani Hii inanifanya ni jihisi nikokaribu na timu Kwa sababu ni timu inayoweza inayowekeza kwenye binadamu na ukuaji wa vipaji Si tu kununua mafanikio kwa pesa watu wengi huuliza, kwanini bado unaifuata United wakati Kwa sasa hawafanyi vizuri kama zamani Jibu langu ni rahisi Ushabiki wakweli unapimwa kwenye rohuba ya Si kwenye thoruba Si kwenye juu wala mchana ni kweli, tangu Ferguson aondoke Tumepitia kipindi cha mpito chenye changamoto nyingi Tumeshuhudia makocha wakiingia na kutoka na matokeo ya kiasi iliyotabirika Lakini kwangu mimi.

Hili ni swali ambalo linagusa moyo ya sehemu muhimu sana ya ratiba yangu ya kila siku. Kwangu mimi, kifungua kinywa si mlo tu wa kutoa njaa, ni ibada ya asubuhi inayounda mwili wangu, akili yangu na roho yangu kwa ajili ya mapambano ya siku nzima. Nikijitazama na kutathmini mazoea yangu, mlo ninaokula mara nyingi asubuhi ni chai ya rangi iliyokolea viungo ikiambatana na viazi vitamu na au muhogo wa kuchemsha. Uamuzi wangu wa kushiriki mlo huu wa asili unatokana na safari ndefu ya kujitambua kiafya, kitamaduni na kisaikolojia. Hebu nikufafanulie kwa undani kwa nini chaguo hili limekuwa nguzo yangu ya asubuhi kupitia maelezo haya. Safari yangu ya mlo huu inaanza mbali sana kwenye jiko la bibi yangu kijijini. Nakumbuka moshi mwepesi uliokuwa unapaa asubuhi na harufu ya alfi inayochanganyika na harufu ya viazi vilivyokuwa vikichemka kwenye sufuria ya kauri. Kwangu mimi, kula viazi vitamu au mhogo asubuhi ni kurudi kwenye mzizi wangu. Katika ulimwengu wa sasa, uliojaa vyakula vya kushindika kama cornflakes au mikate ya viwandani, Mimi hupata faraja kubwa katika vyakula ambavyo vimetoka moja kwa moja ardhini. Ni ninapopenyeza ganda la viazi vitamu asubuhi nahisi nimeunganishwa na asili. Ni mlo unaonipa utulivu wa nafsi na kunikumbusha kuwa maisha bora si lazima yawe na gharama mkubwa au mambo mengi ya kisasa. Mbali ni yale yanaorudisha utu wa asili. Kama mtu ambaye siku zangu huwa na pilka pilka nyingi, kuanzia kazi za kitaaluma mpaka shughuli za kijamii nahitaji fueli. Itakayo ni itakayodumu. Hapa ndipo umuhimu wa viazi vitamu na muhogo unapoingia. Kitaalumu, kitaaluma hivi vyakula vyenye wanga tata, yaani complex carbohydrates, tofauti na mkate mweupe ambao hunipa nishati ya haraka na kisha kuniacha nikiwa mchovu baadae ya saa mbili viazi vitamu hutoa nishati ndogo, nishati kidogo kidogo mwilini mwangu. Hii inamaanisha kuwa kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa saba mchana nishati yangu inabaki kuwa thabiti zina si lazima kuanza kutafuta vitafunio vya barabarani saa tano asubuhi kwa sababu tumbo langu linakuwa bado linafanya kazi ya kung'engana kunyenya mlo ule wa asili. Ni siri yangu ya kuwa na umakini kazini bila kusumbuliwa na njaa ya mapema. Huwezi kuzungumzia kukifungua kinywa changu bila kuguzia chai, Lakini si chai yoyote ni chai ya rangi iliyopikwa kwa ustadi. Mimi si mpenzi mkubwa wa maziwa asubuhi. Kwa sababu yanaufanya mwili wangu ujisikie mzito na mvivu. Chai yangu ni mchanganyiko wa majani bora ya chai lakini kiini chake kipo kwenye viungo, naweka tangawizi mbichi iliyopandwa, madarasani, iliki na wakati mwingine chembe kidogo cha habati la habat la suda au karufu. Tangawizi inaweza ina umaarufu inaufuamasha mno wangu kwa mng'eng'enyo na kunipa uchangamfu wa papa hapo na madalasini huleta harufu inayotuliza mishipa ya fahamu. Ikinifanya nianze siku kwa amani badala ya shinikizo. Mchanganyiko huu ni wa viungo kwenye chai ya moto unapotiririka kwa hu ni huku nikila viazi vyangu ni hisia ambayo siwezi kubadilisha na kitu kingine chochote. Ni tabia na mlo wa wakati mmoja. Kila katika umri huu nimejifunza kuwa kikinga ya mwili inatengenezwa jikoni. Si kwenye duka la dawa. Viazi vitamu hasa vile vina vyenye rangi ya mchungwa vime.

Hii ni swali nzito ambalo linagusia katika kiini cha utu, kwani maisha ni mfululizo wa mafunzo, makosa na hatua za kuelekea ukomavu. Nikitakiwa kumpa mtu mwingine ushauri mmoja wa thati ambao nimejifunza kupitia nyakati za furaha na thoruba ushauri wangu ungekuwa huu. Miliki safari yako, jali muda wako na kamwe usiruhusu hofu ya kushindwa ikuzuie kuanza. Ushauri huu unaonekana kuwa rahisi lakini ndani yake kuna msingi mikuu mitatu ambayo nikikufufafanulia kwa kina utaona jinsi inavyoweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha ya mwanadamu yeyote. Moja ya mitego ni mikubwa ambayo mimi mwenyewe niliwahi kunaswa kwa kwayo mi mitego wa kujilinganisha. Tunaishi katika ulimwengu wa mitandao ya kijamii ambayo kila mtu anaonesha dakika tano bora za maisha yake. Ushauri wangu kwao ni huu, maisha yako ni kitabu cha kipekee usujaribu ku kunakili sura za vitabu vya watu wengine. Unapomiliki safari yako unakubali kuwa una wakati wako wa kupanda na wakati wako wa kuvuna kujilinganisha na wengine ni kama kujilinganisha juu ya na mwezi, kulinganisha jua na mwezi. Vyote vinang'aa lakini kila moja kina muda wake wa kumulika Ukielewa hili utapata maana ya ndani Hatufanyi maamuzi kwa sababu fulani amefanya, bali tunafanya maamuzi kwa sababu yanalingana na thamini na malengo yako kumbuka hakuna mtu anayekuwa wewe bora kuliko wewe mwenyewe. Ushauri wa pili naopenda kutoa ni kuhusu muda. Watu wengi husema muda ni pesa. Lakini mimi nasema muda ni maisha. Maisha ikipotea inaweza kutafutua na kurudi. Lakini dakika moja ikipotea imekwenda milele. Nimejifunza kuwa mafanikio si matokeo ya kufanya mambo makubwa mara moja, bali ni matokeo ya kufanya mambo madogo madogo na kwa nithamu kila siku. Ushauri wangu wangu kwako ni kuwa na uchoyo na muda wako. Usiupoteze kwenye migogoro isiyo na tija. Kwa watu wasiyokupa thamini au kwenye malalamiko yasiyo na mwisho Jifunze kusema hapana kwa mambo ambayo ya hayakuongezei dhamani ili uweze kusema ndiyo kwa fursa zinazokukubadilisha. Muda wako ndiyo rasilimali yako kuu uwekeze kwa hekima. Mara nyingi tunasubiri hadi tujiskie tayari au hadi mazingira yawe kamili ndipo tuanze miradi yetu au kufuata ndoto zetu kweli ambayo nimeugundua ni kwamba mazingira hayawi kamili kamwe. Hofu ya kushindwa imewazika watu wengi wakiwa na vipaji vyao kuliko hata walioshindwa. Wakijaribu. Ushauri wangu ni anza na hicho ulicho nacho. Hapo hapo hapo uliko. Ushindi si kinyume cha mafanikio. Kushindwa ni sehemu ya safari ya mafanikio. Kila kosa unalofanya ni somo ambalo haliwezi kufundishwa darasani. Usiogope kuonekana mwanagenzi yaani amateur mwanzoni. Kila mtaaluma anayemuona leo alianza akiwa hajui kitu. Lakini tafauti yake na wengine ni kwamba yeye hakukubali hofu izuie kuanza katika harakati za kutafuta mafanikio ya kimwili ni rahisi kusahau utu. Ushauri wangu wa nne ni kuwa mkarimu na jenga mahusiano thabiti. Maisha yanapokuwa magumu naamini mimi yatakua magumu wakati mwingine. Haitakuwa akaunti yako ya benki itaka.

Hii ni swali ninaloamusha mwangi wa sauti ya mawimbi na harufu ya chumvi kwenye vilindi vya kumbu kumbu zangu. Ndiyo, nimebahatika kuyona bahari na si kuyona tu kama shabiki au maandhari. Mbali ni mepata fulsa ya kusikiliza, kuigusa na kuiruhusu ibadilishe mtazamo wangu juu ya ukubwa wa ulimuingu tunamoishi. Kuyiona bahari kwa mara ya kwanza haikuwa tukio la kawaida. Ulikuwa ni wakati ambapo nilitambua unyenyekevu wa mwanadamu mbele ya nguvu za asili. Hebu ni kupeleke kwenye safari ya hisia na maelezo marefu kuhusu uzowefu wangu na bahari Kwanzia uwepo wa macho mpaka kwenye siri zilizojificha chini ya mawimbi yake na kumbuka siku ya kwanza nilipofika ukingoni mwa bahari ya hindi Kabla hata sijaiona nilianza kuhisi kupitia upepo mwanana uliokuwa na unyevu nyevu wakipeke upepo ambao miji ya bara haina nilipoingia hatua ya mwisho na kutokeza kwenye mchanga mwe upe nilisimama tuli Kitu chakwanza nilichonishangaza nirangi ni rangi macho yangu haya kuwahi kuona rangi ya blue ya namna ile Blue iliokolea kule mbali ambako maji ya nakutana na bingu na rangi ya kijani samawati kule bahari karibu ambako maji ya nacheza na mchanga Kwa dakika kadha ni jihisi mdogo sana Kuyiona bahali ni kukabiliyana na dhana ya isiyo na mwisho Unapoangalia mbele na kuona maji tu mpaka pale uwezo wa macho unapoisha Unashituka kutambua kuwa sisi ni kama chembe ndogo ya mchanga katika mpango mzima wa ulimwengu Bada ya mshutuko wa kwanza wa macho kwanza kupoa, nilianza kusikia bahari. Bahari inaluga yake. Unaule mlio wa mawimbi yanayo vunjika ukingoni. Shwa, shwa, sauti ya mbayo inamithathi ya kipeke. Inayoweza kumtuliza hata mtu mwenye msongo mkubwa wa mawazo Nilitumia saa nyingi nikiwa nimekaa kwenye mchanga Nikitazama jinsi maji ya navio kuja na kurudi Huku kuna somo kubwa hapo Bahali haina haraka inakuja kwa wakati wake na kurudi kwa wakati wake katika ulimwengu wetu wa sasa ambapo kila mtu kila kitu kinakuenda kwa kasi hajabu bahali inanifundisha kusubiri Nilijifunza kuwa kuna nguvu kubwa katika utulivu Hata bahali inapokuwa na dhoruba chini kabisa kwenye vilindi vyake kuna utulivu ambao hau nyumbishwi na upepo waju Hivyo ndivyo ninavyo jitahidi kuhishi maisha yangu Sasa, kuna kuwa na utulivu wandani hata kama nje kuna changamoto Sikuishi kutazama tu, nili ingia majini Mguso wa mwanzo wa maji ya bahari kwenye ngozi yangu ulikuwa wabadili, wabaridi sana kiasi lakini kwenye kurudisha ajabu Tafauti na maji ya mito au maziwa maji ya bahari ya nauzito fulani kwa sababu ya chungu Kuna imani ya kale ya kale inayosema kuwa maji ya bahari ya natibu majeraha ya mwili na roho na siku hiyo niliamini Kuanzia ndani ya maji kuuza mandani ya maji yale na kuruhusu mwili wangu ulee ulikua uzoefu wa kipeke ni kama bahali inakubeba, inakushika kwa mkono yake, mikubwa na kukukwambia.

Hii ni swali linanoguza upande mbili za sarafu moja katika maisha yangu. Na kwa hakika, jibu lake halihitaji uchambuzi wa kina kwa jinsi ninavyo husiana na michezo, kisaikolojia na kimwili. Nikijitazama kwa ndani, jibu langu ni mchanganyiko uliopimwa vyema. Ingawa ni na shauku kubwa ya kutazama michezo kwa ajili ya burudani na uchambuzi, mapenzi yangu ya thati ni na ya msingi iyapo kwenye kucheza michezo mingi mwenyewe. Kucheza michezo kunanipa kitu ambacho kutazama hakuwezi kunipa. Munguso wa uhasilia jasho la juhudi na hisia ya kuwa hai. Ebu ni kufafanulie kwa dakika kathaa kwa nini kucheza michezo ndilio chimbuko la furaha yangu huku pia nikikuelezea nafasi ya kipekea ya kutazama michezo katika maisha yangu Hakuna hisia inayoweza kulinganishwa na wakati ninapovaa viatu vyangu vya michezo na kuingia uwanjani iwe ni kukimbia, kucheza soka la mchangani au na marafiki au hata mchezo wa mpira wa kikapu Kuna mabadiliko ya kibayolojia ya nayotokea ndani yangu Ninapocheza, mimi sii mtazamaji wa maisha, mimi nii mshiriki Mapigo ya moyo ya napoongezeka na jasho inapowanza kunitoka na hisi kila seli ya mwili wangu ikiamuka kitaluma, miili yetu utoa homonia ya dopamine tunapofanya mazuizi Lakini kwangu mimi ni zaidi ya sayansi, ni hali ya uhulu unapocheza ulimwengu nje na matatizo yake yote kama vile kodi, kazi au stress za maisha upotea kwa muda akili inajikita kwenye sekunde iliopo mpira huu hautoi hatua inayofuata unashirikiano na wenzangu hali ya flow ndiyo inayofanya kucheza kue kipaumbele changu chakwanza kutazama michezo kuna nionyesha matokeo ya mwisho Lakini kucheza kuna nifundisha mchakato Ninapocheza michezo na jifunza nidhamu ya muili na akili Hakuna kitu kinachofundisha vumilivu kama kukimbia dakika kumi za muisho za michezo ukiwa umechoka Lakini ukijua timu yako inakutegemea kucheza michezo kumenifundisha jinsi ya kushinda kwa kunye nikevu na jinsi ya kushindwa kwa heshima Unapotazama mchezo kwenye TV ni rahisi kumlaumu mchezaji yaliekosa goli au aliefanya makosa. Lakini unapokua uwanjani mwenyewe unaelewa shinikizo. Unajua jinsi uchovu unavyoweza kufanya akili yako ishundwe kuwasiliana na miguu yako. Hii imenijengia uhuruma na uelewa mpana. Si tu katika michezo mbali katika maisha ya kila mtu. Kucheza kuna nifanya niwe binadamu bora. Hata hivyo siwezi kupuuza nguvu za kutazama michezo. Kwangu mimi kutazama michezo ni si kupoteza muda. Ni darasa la mbinu za anasa ya kijamii. Ninapocheza michezo, ninaitumia mwili yangu, lakini ninapotazama ninaitumia akili yangu kuchambua. Kuna uzuri wakipeke katika kutazama watalamu waliofikia kilele cha ufundi wao. Ninapotazama mchezaji kama Lionel Messi akipigia chenga au mwanaliadha akivunja rekodi na pata kumsumuko, yaani inspiration. Kutazama mchezo kuna nipa lugha ya kusema na marafiki. Jamaa na hata watu ninaonisio wajua. Ni daraja linalo unganisha tamaduni katika klabu au nyumbani tukiwa tumekaa mbele ya TV Tafauti zetu za kisiasa, kidini au kikabila upotea sote tunakua kitu kimoja tunachoshabikia au kupingia kutazama michezo.

Hii ni swali linaloamsha hisia za burudani na uchangamufu mwilini mwangu hasa tunapozungumzia wakati wa joto kali au baada ya kazi ngumu ya kutwa nzima. Nikijichunguza na kutathmini mapendeleo yangu, kinywaji cha baridi nacho kipenda kuliko vyote, kile ambacho ni rafiki wa kweli wa koo langu ni juisi ya miwa iliyochanganywa na tangawizi na limau uchunguzi huu si wa bahati mbaya Unatokana na mchanganyiko wa ladha asili Faida za kiafya na uwezo Uzoefu wa kipekee ambao Kinywaji hiki unanipa kila ninapokigusa Hebu nikufafanulie kwa undani Kwa nini kinywaji hiki ni namba moja kwangu Kwa nini kinywaji hiki ni namba moja kwangu Mara moja ya sababu kuu zinazonifanya nipende juisi ya muwa ni uasili wake katika ulimwengu uliojaa vinywaji vya viwandani, vyenye sukari ya bandia, rangi na kemikali za kuhifadhi Juisi ya miwa inabaki kuwa zawadi ya moja kwa moja kutoka kwenye earth Ninapotazama muuzaji akikipitisha miwa kwenye mashini na kuona maji hayo ya kijani mjano yakitiririka Najihisi nimeunganishwa na asili ladha ya sukari ya muwa una tofauti mkubwa Si sukari inayokukirahi mbali ni utamu wa asili ambao mdomo unapokea kwa furaha huu ni utamu wa kweli ambao hautengenezwi maabara mbali unayoyanywa virutubisho vyote vya udogo wa jua Juisi ya muwa pekee peke yake haina uwezo kuwa tamu sana Lakini siri ya mapenzi yangu ipo kwenye kile kinachokiita utamu mtakatifu wa ladha Unapoongezwa tangawizi na limau Kinywaji hiki kinabadilika kutoka kuwa maji ya sukari na kuwa kazi ya sanaa tangawizi inaleta ule muwasho mwepesi Yaani sharpness unaotokana na utamu uliopitiza Unauamusha ulimi wa na koo ikileta msisimko wa joto katika ubaridi wa kinywaji limau nalo linaleta uchachu, yaani ile acidity. Unaofanya kinywaji kiwe cha kuburudisha, ya na refreshing. Limalo inasafisha kinywaji na kuifanya kila dunda, yaani sip, ya juisi iwe kama mpya. Mchanganyiko huu unanifundisha kuhusu mizani ya maisha. Kwamba ili ufurahie utamu, unahitaji mguso wa ukali na uchachu kidogo ili kuleta usawa uliokamilika. Sababu ya tatu inayonifanya nishikilie kinywaji hiki ni uwezo wake wa kurejesha mwili katika hali ya kawaida. Kama mtu ambaye mara nyingi huwa na ratiba yenye kuchosha, juisi ya muwa ni kinywaji changu cha recharging. Tofauti na vinywaji vya nishati, vya viwandani vinavyokupa nguvu ya muda mfupi na kisha kukuwacha ukiwa mchovu zaidi, juisi ya muwa hutowa nishati ya kudumu. Ina madini ya kiasili calcium, magnesium na potassium ambayo ni muhimu kwa mwili inanisaidia sana kuimarisha kiinga ya mwili na hata kusafisha ini Kwangu mimi, kunywa juisi ni hii ni kama kuupa mwili wangu zawadi ni burudani inayojenga, si inayobomoa afya yangu Kuna kitu cha kipekee kuhusu mazingira ambayo kinywaji hiki kinapatikana. Mara nyingi juisi ya muwa huuzwa pembezoni mwa barabara au kwenye masuko wazi ambapo unaweza kuona mchakato mzima ukitengeneza. Nakumbuka nyakati nyingine nikiwa nimesimama chini ya kivuli cha mtu. Jua likiwa kali nikisubiri glasi yangu ya juisi ya muwa iliyojaa vipande vya barafu. Mazungumzo na muuzaji kikele.

Hii ni suwali ya mbalo linagusa kiini chamaisha yangu ya kijami. Na jinsi nina vyotumia wakati wangu wa dhamana zaidi. Inapofikiri kuhusu michezo. Iwe ni michezo ya wanjani, michezo ya akili ama ches. Kama ches au hata michezo ya kidigitali, swali la nina cheza na nani ni muhimu kuliko hata michezo ye nyewe. Nikita zama ratiba yangu na mwelekeo wa moyo wangu Maranyingi na cheza na marafiki zangu wa tangu ututoni na vijana wa mitaani kwangu uamuzi wa kutumia wakati wangu mwingi na michezo na kundi hili haujaja kwa bahati mbaya Unatokana na hitajilangu ladhatila uhalisia waminifu na urafiki ambao hauna mashalti Hebu ni kufafanulie kwa muda kwa undani kwa nini watu hawa ndio washirika wangu wakuu uwanjani sehemu kubwa ya muda wangu wakucheza huenda kwa marafiki ambao tumekua nao sawa si watu ambao ni minakutana nao tu kwa ajili ya mashindano ni watu ambao najua historia yangu Tunapocheza soka au michezo wovote wa ushindani Hatuchezi tu kwa ajili ya pointi mbali tunacheza kwa ajili ya kumbu kumbu Tunacheza na watu wanaokujua tangu ukiwa Huna kitu kuna kupata uhuru wakua wewe mwenyewe Hakuna haja ya kuigiza au kujionyesha kuwa wewe nibora kuliko unavyo onekana Tunapocheza, tunarudi kukua wale watoto wadogo waliokuwa miaka kumi au ishirini liopita Hali hii ya utoto wakudumu inanisaidia sana sana afya yangu ya akili Inanivua joho la majukumu mazito ya utu uzima na kunipa na fasi ya kucheka, kutaniyana na hata kukasilikiana kwa utani Jambo ambalo huwezi kulifanya kwa urahisi na watu unaukutana nao kazini au kwenye mazingira pamoja na marafiki zangu wa zamani, maranyingi najikuta ni kiingia wanjani na vijana wa dogo wa mitani kwangu Kuna sababu mbili kuuza kufanya hivi Kwanza ni shati yao ni ajabu vijana hawa wanacheza kwa shauku na nguvu ambayo maranyingi inatupa changamoto sisi tulioanza kutu kidogo kucheza nao kuna nifanya ni baki kuwa ngaringali na wananilazimisha kukimbia zaidi ya na kufikilia haraka zaidi Pili kucheza nao kuna nipa fulsa ya kuwa mshauri bila kuhitaji kutoa hotu ndefu kupitia michezo unajenga dalasa la mawasiliano kati ya vizazi wanajifunza kutoka kwangu kuhusu ni nidhamu na utulivu na mimi najifunza kutoka kwao kuhusu mbinu mpya na jinsi ulimwengu wa sasa unavyofikili Hii inanifanya nijihisi niko karibu na jamii yangu Najua majina yao, najua changamoto zao na najua na uwanja wa michezo unakua mahali pekee ambapo sote tukosawa Hakuna bosi, hakuna mdogo, hakuna mchezaji tu Ingawa michezo ya uwanjani inachukua nafasi kubwa Siwezi kuhusahau nyakati ambazo michezo na familia yangu nyumbani Hapa michezo hubadilika na kuwa mezani kama vile kadi, thamu na au michezo ya maneno nacheza na nduguzangu na wakati mwingine wazazi wangu hizi ndizo nyakati ambazo mazungumzo ya dhati utokea unapokuwa unacheza dhumna na baada baba yako au mdogo wako Unajikuta unafunguka kuhusu maisha na namna ambayo isinge tokea ukiwa umekaa sebuleni tuu mnatazamana michezo na familia inanifundisha uvumilivu na upendo Inanikumbusha kuwa mwisho wa siku ushindi wakweli si ule wakupata goli mbali ni ule kwa kuimarisha mahusiano na wale unawapenda bila mashalati Hii inaweza kuonekana ya kushit.

Hii ni swali ambalo linagusa uti wa mgongo wa mafanikio ya mtu yeyote katika ulimwengu wa sasa wenye kasi na vurugu nyingi za habari. Kwangu mimi, hushugulikia muda kazini si suala la kuwa na saa nzuri mkononi au kuangalia kalenda tu. Ni falsafa ya nidhamu kipaumbele na ulinzi wa mishati yangu. Siamini katika kufanya kazi kwa bidii pekee bali naamini katika kufanya kazi kwa bidii kwa akili ili nikupe picha kamili hebu nikupe ufafanuzi wa kina kwa jinsi ninavyozitawala dakika za saa yangu kazini ili kuhakikisha nabaki na tija bila kuchoka kupitia kiasi. Utaratibu wangu huanza kabla hata sijafika ofisini au kufungua kompyuta yangu. Ninashughulikia muda wangu kwa kutumia mfumo wa wa kugawa kazi kulingana na nishati ya akili. Mimi ni mfuataji mkubwa wa kanuni ya kuwa saa asubuhi ndiyo wakati akili yangu iko katika kiwango cha juu cha umakini Hii ndiyo ninayoiita sawa saa ya saa yangu ya dhahabu. Katika masaa mawili ya kwanza ya kazi, sifanyi mambo madogo madogo kama kujibu barua pepe au kupanga mikutano. Mbali yake natumia muda huo kufanya kazi ngumu zaidi inayohitaji ubunifu mkubwa au uchambuzi mzito. Kwa kufanya hivi hata siku kama siku itavurugika baadaye nitakuwa ni tayari nimeshamaliza simba wa siku hiyo. Moja ya changamoto kubwa ya muda kazini ni Mwingiliano wa mambo yasiyopangwa. Mimi ninalinda muda wangu kama askari aliyelinda ngombe ili kufanikisha hii natumia mbinu za time blocking yaani kutenga vitalu vya muda. Ninagawa siku yangu katika vitalu maalum. Katika kitalu cha cha kazi nzito, siku inakuwa do not disturb. Na nina mitandao ya kijamii inafungwa kabisa. Katika kitalu cha mawasiliano, huu ndiyo muda maalumu wa kujibu meseji, barua pepe na kupiga simu. Sijibu barua pepe kila ninapoingia. Ninafanya hivyo nitakuwa mtumwa wa mahitaji ya watu wengine badala ya kufuata mlengo wangu kushughulikia muda kunamaanisha pia kujifunza kusema hapana kwa heshima. Ikiwa mwenzangu anataka mazungumzo yasiyo na tija wakati niko kwenye kitalu cha kazi nzito. Nina ushaji, nina ujasiri wa kumwambia ningependa kuzungumza nawe lakini naomba tufanye hivi, saa tisa baada ya kumaliza jukumu hili Siamini katika kufanya kazi masaa tisa mfulilizo bila kusimama hiyo ni njia ya mkato ya kuua ubunifu na na kuchoka. Mimi hutumia muda natumia mbinu ya pomadola ambayo nafanya kazi kwa dakika hamsini mfululizo kisha napumzika kwa dakika kumi. Katika hizi dakika kumi za mapumziko sifungulii simu yangu badala yake nasimama nanyoosha viungo na kunywa maji au naangalia nje ya dirisha ili, hii inasaidia ubongo wangu kushusha pumzi siri ya kushughulikia muda si kuuzi jaza kila sekunde na kazi bali ni kuupa ubongo nafasi ya kurejea katika hali yake ya kawaida ili uweze kufanya kazi kwa kasi zaidi katika kitalu kinachofuata sehemu muhimu sana ya usimamizi wangu wa muda hutokea dakika kumi na tano ya kufunga kazi. Simalizi kazi kwa kukimbia tu ofisini. Ninakaa chini na kufanya yafuatayo. Natathmini, najiuliza je nimefikia malengo yaliyowekwa asubuhi? Kama sivyo nini imenizuia,. Ya pili naorodhesha, naweka orodha ya kesho, yaani the three rules. Ninaandika mambo makuu matatu ambayo lazima yangekamilisha kesho. Hii inaniondolea msongo wa mawazo nyumbani kwa sababu akili yangu inajua tayari mpango wa kesho uko tayari. Hii inanisaidia kutenganisha maisha ya kazi na maisha.

Hii ni swali nzuri sana linaponipa nafasi ya kutafakari jinsi ninavyotumia wakati wangu wa mapumziko baada ya wiki ndefu ya majukumu. Kwangu mimi, wikendi si mfululizo wa siku mbili tu za kutofanya kazi. Ni daraja la kurejesha nishati, kuungana na wapendwa wangu na kujikuza kiroho na kiakili ili uwe ili uweze kuelewa picha kamili. Jibu langu linge lingegawanyika katika sehemu tatu kuu ambazo ndizo nguzo za wikendi yangu, utulivu, jamii na maandalizi. Hebu nikufafanulie kwa ndani, jinsi ninazotumia dakika hizi adhimu kuanzia jumamosi alfajiri mpaka jumapili usiku Jumamosi kwangu huanza kwa namna ya kipekee. Tafauti na siku za kazi ambapo ninaamshwa na kengele ya saa, yaani alamu. Jumamosi ninaamka kwa hiari yangu mwenyewe. Mara nyingi kukiwa bado kuna utulivu wa asubuhi. Asubuhi ya mazoezi na asili.Jambo la kwanza ninalofanya mara nyingi ni kukimbia yani jogging au kutembea kwa kasi huu ndiyo wakati wangu wa kuzungumza na mwili wangu. Ninapokuwa nje nikivuta hewa safi ya asubuhi najizikia kuondokana na msongo wa mawazo wa wiki nzima. Mazoezi haya haya nifanye tu niwe na afya ya akili. Mbali yananipa nafsi ya kutafakari, yani meditation. Ninapokimbia, sifanyi kazi ninafikiria kuhusu ndoto zangu. Malengo yangu na maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa. Baada ya mazoezi na na kifunguakinywa cha utulivu, mimi hutumia sehemu ya mchana ya jumamosi kusoma vitabu. Mimi ni muumini wa kanuni kwamba kujifunza kuishi. Ikiwa niko katikati ya masomo kitabu cha falsafa uongozi au hata riwaya ya kusisimua, Jumamosi ndiyo siku ambayo naweza kuzama ndani ya kurasa bila hofu ya kukatishwa na simu za kikazi. Hii inanisaidia kuimarisha akili yangu na kupa mtazamo mpya ya ulimwengu binadamu ni kiumbe wa jamii na kwangu mimi, wikendi ni wakati wa kulipa deni la muda wa kwa watu nilio, naowapenda. Wakati Wakati wa familia na marafiki. Jumamosi jioni mara nyingi naitumia kuwa na familia au marafiki wa karibu. Hu ndio muda wa kupika chakula maalum, kukaa pamoja mezani na kuzungumza. Hatuzungumzi kazi, tunazungumzia maisha. Tunacheka na ku, tunashirikiana hadithi Mara nyingi tunacheza michezo ya mezani kama kadi au thamu nyakati hizi ni muhimu sana kwani zinanijengea kifunguo cha upendo kinachonipa nguvu ya kupambana na changamoto za wiki inayofuata. Kujua kuwa na watu kuna kujali nje ya mafanikio yako ya kitaaluma ni faraja kubwa. Jumapili asubuhi ni wakati wa ibada na shukurani. Kwangu mimi, kuenda mahali pa ibada si jambo la kidini tu, bali ni jambo la kisaikolojia. Ni wakati wakunyenyekea na kukubali kuwa, kuna Mungu mkubwa kuliko sisi. Inanifundisha fadhili unyenyekevu na upendo kwa jirani. Mazingira ya ibada yananipa amani ya ndani ambayo siwezi kuipata power pengine. Ni kama reset ya roho yangu kabla ya kuingia kwenye fujo. Za ulimwengu wa kibiashara na kijamii. Jumapili mchana ni wakati wa kile ninachoita utulivu kamili. Huu ndiyo wakati ambao mara nyingi najikuta nikifanya mambo yanayonipa furaha ya kitoto. Labda kutazama mechi ya mpira ya, wa miguu kushiriki katika muziki naupenda au hata kulala kidogo mchana. Maandalizi ya Inapofika jumapili jioni kuanza saa kumi na mbili mtazamo wangu unabadilika kidogo huu ndiyo muda wa kupanga mapambano. Sifanyi kazi lakini napanga kazi Ninatazama kalenda.

Hili ni swali lenye kusisimua sana ambalo linanifanya nitafakari mzunguko mzima wa kalenda ya mwaka na jinsi kazi kila mwezi unavyobeba haiba yake ya kipekee. Ingawa kila mwezi una uzuri wake, kuanzia mwanzo mpya wa januari hadi shamrashamra za disemba nikitulia na kutathmini mapigo ya moyo wangu na utulivu wa nafsi yangu. Mwezi ninaoupenda zaidi kuliko yote ni mwezi wa disemba huwa mwezi huu hauji tu kwasababu ya sikukuu bali unatokana na mkusanyiko wa sababu za hisia, saikolojia na kijamii. Zinazofanya mwezi huu kuwa kilele cha kila kitu kinachokithamini maishani. Hebu nikufafanulie kwa kina kwanini disemba ni mwezi wangu wa dhahabu kupitia maelezo haya. Mwezi wa disemba kwangu ni mwezi wa mavuno ya kifikra. Huu ni wakati ambapo mwaka unakuwa umefika ukingoni na kuna hali fulani ya kuridhika inayotawala nafsi yangu. Ninapokaa chini na kutazama nyuma naona safari ya miezi kumi na moja iliyopita Naona milima niliyopanda, mabonde niliyopita na makosa niliyojifunza kwao. Tofauti na miezi mingine ambayo tunakuwa katika mbio za kukimbizana na malengo na ratiba kali, disemba inanipa ruhusa ya kusherehekea na kupunguza mwendo. Kuna amani ya kipekee inayokuja na kujua kuwa kile ulichoweza kukifanya umekifanya na kile ambacho haukufanikiwa sasa unakipa nafasi ya kupangwa upya kwaajili ya mwaka ujao. Ni mwezi unaonifundisha shukrani, nakumbuka kila hatua niliopiga na watu wote walionishika mkono Sifa nyingine inayofanya disemba kuwa mwezi wangu namba moja ni atmosfia au hali ya hewa ya kijamii. Kuna nishati fulani ya upendo na ukarimu ambayo inatawala hewani katika mwezi huu kuliko mwezi mwingine wowote. Watu wanakuwa na tabasamu zaidi na kutoa salamu nyingi za heri na milango ya nyumba inafunguka kwa ajili ya wageni. Huo ndiyo mwezi ambao mimi hung'ang'ana tena na watu ninawapenda. Na katika ulimwengu huu wa sasa ambapo kazi na majukumu vinatutenganisha, Disemba inatukusanya tena Hakuna hisia tamu kama kukaa mezani na familia, tukicheka na kushirikiana. Hadithi za mwaka mzima huwa tukiwa tumetulia bila presha na kuwahi ofisini kesho yake. Disemba inanikumbusha kuwa mwisho wa siku huhamasisha ya binadamu ndiyo utajiri pekee wa kweli tulio nao. Katika upande wa mazingira, mwezi wa disemba mara nyingi hubeba hali ya hewa ya kuvutia sana. Hasa katika maeneo yetu ya kitropiki. Mara nyingi ni kipindi ambacho mvua ya vuli imeacha ardhi ikiwa na kijani kibichi na miti inaanza kunawiri. Harufu ya ardhi inayonyeshewa na upepo mwanana na mwisho wa mwaka unanipa hisia ya upya. Pia kuna sauti ya disemba, muziki wa sikukuu mtaani, vicheko vya watoto walio likizoni na shamra shamra za watu wakisafiri kurudi vijijini. Hii inajenga kumbukumbu za kudumu. Ninapofunga macho naweza kuhisi harufu ya vyakula vya asili vinavyopikwa nyumbani wakati huu. Disemba ni mwezi unaolisha milango yangu yote ya fahamu. Macho yanaona urembo, masikio yanasikia furaha na pua inanusa amani. Sababu nyingine ya dhati inayonifanya nipende disemba ni ile tumaini ya kesho. Tunapokaribia mwisho wa mwaka mwezi huu unajihisi kama uko mbele ya turubai nyeupe yaani "blank canvas" Kuna ule msisimko.

Hii ni swali ambalo linagusa moja ya mambo ninayo yapa kipaumbele kikubwa katika maisha yangu ya kila siku. Nikikujibu kwa unyoofu, ndiyo, inafuata matukio ya kimataifa kwa shauku na umakini mkubwa sana. Kwangu mimi, kufuatilia yanayotokea duniani si swala la udadusi tu au kutaka kujua habari. Ni hitaji la msingi la kuelewa jinsi ulimuengu unavyo unganishwa na jinsi mabadiliko ya nayotokea upande moja wa dunia yanavyoweza kuathiri maisha yetu hapa nyumbani katika zama hizi za utandawazi, mimi naamini kuwa mgeni wa habari ni mfungwa wa mazingira yake Hebu ni kufafanulie kwa kina kwanini ninawekeza muda mwingi kutafuatulia matukio ya kimataifa na jinsi inaviyochambua kupitia maelezo haya maelfu. Sababu ya kwanza inayonifanya nifuatulie matukio ya kimataifa ni utambuzi wa kwamba sote tuko kwenye buti moja. Zamani vita vilivyotokea nchi ya mbali au mabadiliko ya sera za kiuchumi huko ulaya au usia yalionekana kama mambo yasiotuhusu lakini leo mambo yamebadilika. Ninapofuatilia kwa mfano mizozo ya kisiasa ya mashariki kati ya mvutano ya kibiashara kati ya mataifa makubwa kama marekani na China. Siangalii tu kama habari za mbali naangalia jinsi mivutano hiyo inavyoweza kupandisha bei ya mafuta, jinsi inavyoathiri soko la hisia na hatimaye jinsi inavyoathiri bei ya bithaa sokoni kwetu. Kufuatilia matukio ya kimataifa kunanipa darubini ya kuona mambo na kuona mbali na kujiandaa na mabadiliko ya kiuchumi kabla hayajafika mlangoni pangu. Kufuatilia habari za kimataifa kunanisaidia kuvunja kuta za fikra finyu. Ni rahisi sana kuzama kwenye changamoto za ndani na nje yetu ya kufikiria kua matatizo yetu ni ya kipekee au yanaweza kutatuliwa haya hata hivyo ni naposoma kuhusu jinsi nchi nyingine zinavyo kubariana na mabadiliko ya tabianchi nchini ninavyopambana na mfumo wa bei au jinsi ninavyovumba teknolojia mpya Napata msisimuko wa ufumbuzi mpya Hii inajenga kile ninachokiita akili ya kidunia Inanifanya niwe na uwezo wa kuzungumza na mtu yeyote kutoka popote duniani na kuelewa mazingira yake Inanifanya niwe mwananchi wa dunia Yani global citizen ambaye anaweza kuchambua mambo kwa usawa bila kuegemea upande mmoja tu wa utamaduni au siasa za eneo langu. Kama mpenzi wa maendeleo, ninafuatilia kwa kikaribu sana matukio ya nayohusu sayansi na teknolojia. Katika miaka hivi karibuni, tumeshuhudia kasi ya ajabu ya ukuwaji wa akili mnemba. Yani artificial intelligence na teknolojia za anga kufuatilia matukio haya ya muhimu kwa sababu teknolojia hizi zinabadilisha jinsi tunavyofanya kazi Tunavyojifunza na tunavyowasiliana Ninataka kujua ni nini kipya kimetokea silikoni vali ni majalibio gani mapya ya dawa yamefanyika ulaya na au ni jinsi gani nchi ya asia zinatumia roboti kuimarisha viwanda vyao. Hii inanisaidia kubaki kuwa na ushindi yani ushindani, yani competitive katika ulimwengu wa ajira na biashara Kwa sababu unajua mwelekeo wa dunia unakokwenda upande mwingine unaonivutia sana ni yule wa diplomasia ya mahusiano ya kimataifa Ninafuatilia mikutano ya umoja wa mataifa yani UN na mikutano ya G20 na makubaliano ya kibiashara ya kikanda Kwangu mimi hii ni kama mchezo wa chase ukiwa kiwango chajuu sana Ninapenda kuchambua jinsi viongozi wanavyo zungumza, jinsi wanavyo jadiliana na jinsi wanavyo tafuta amani na.

Si ni swali ya ambalo linanirudisha nyuma kwenye chemichemi za kukumbuka kumbukumbu zangu. Inanigusa mahali penye hisia na shukrani kubwa. Katika safari ya maisha yangu, nimepokea zawadi nyingi. Nyingine za thamani kubwa ya kifedha, nyingine ndogo lakini zenye maana. Lakini niki nikitakiwa kutaja ma zawadi moja ambayo imeacha alama isiofuchika mojoni mwangu. Zawadi hithawadi hiyo ni sababu ya mikono vya kale Yani vintage watch Niliyopewa na babu yangu mzaa baba siku niliohitimu elimu yangu ya chuo kikuu Zawadi hii inakua nzuri kwa sababu ya sikuwa sababu ya dhahabu yake au jina la kampuni liotengenezwa hili ilikuwa nzuri kwa sababu ya uzito wa historia Hekima na upendo uliokua nyuma ya kioo chake Hebu niki nikufafanulie kwa nini saa hii imebaki kuwa na hazina yangu kuu kupitia maelezo haya saa hii haikuwa mpya ilikuwa imevaliwa na babu yangu kwa zaidi ya miongo minne aliponiwekea mkononi mwangu, aliniambia saa hii imeshuhudia nyakati zangu za ushindi na nyakati zangu za thiki sa hii, saa ni zamu yako kuitunza Kwa mara ya kwanza nilihisi uzito wa athi katika ulimwengu huu ambapo kila kitu nicha kutumia na kutupa kupokea kitu kilichodumu kwa miaka arubaini kubadilisha mtazamo wangu Zawadi hii iliniunganisha na mizizi yangu Kila ninapoangalia, simuoni tu babu yangu mbali naona ujasili na ustahimilivu wa vizazi Ilikuwa ni zawadi ya utambulisho Ilinikumbusha mimi ni nani na ninatoka wapi Babu yangu hakunipa saa hii ili nijue saa ni saa ngapi tu alikuwa akinipa somo kuhusu umuhimu wa muda Aliniambia kuwa muda ni raslimali pekee ambayo tajiri na maskini wanapewa kwa kiasi sawa Lakini tafauti yao ipo katika jinsi wanavyoitumia saa ile kwa mlio wake wa tiktak uliokuwa wa kipekee ili ikawa mwalimu wangu wa nidhamu Kila mara ninapoiangalia nikiwa kazini au katika harakati za maisha inanikumbusha kuwa dakika inayopita haitarudi tena zawadi hii ili nifanya nianze kuheshimu muda wangu na wawingine nilijifunza kuwa zawadi nzuri si ile inayokufurahisha tu unapoipata mbali ni ile inayokubadilisha kuwa binadamu bora zaidi kwa muda mrefu katika zama hizi na za kidijitari, nina ninazo ninazoweza kupima mapi mapigo ya moyo na kuonesha mseji yangu ya kikale haina mambo mingi. Ni saa kujidisha tu, yani mechanical watch. Ambayo inahitaji kupewa nguvu kwa kuizungusha kila asubuhi. Una utaratibu huu wa kuizungusha ki saa kila asubuhi umekua sehemu ya tafakari yangu Unanifundisha kuwa mambo mazuli maishani yanahitaji uangalizi na juhudi za kila siku ili yaendelee kufanya kazi uzuri wa saa hiii uko kwenye unyenyekevu wake, haina kelele ya za notification, haina mwanga, unaumiza macho, haina kazi moja tu, inakufanya kazi moja tu, kuniambia muda, na inanifanya kuwa mwaminifu wa hali ya juu. Hii ina imenifundisha kuthamini vitu asiri na kutafuta utulivu katikati ya fujo zaki teknolojia Zawadi hii imekua faraga faraja yangu kubwa katika nyakati za upweke Babu wangu alipotangulia mbele za haki saa hii ikawa kama kiungo cha kuunganisha roho zetu Ninapokuwa na uamuzi ngumu wakufanya Mara nyingi najikuta nimeshika saa ile mkono mwangu Nikikumbuka sauti yake na ushauri wake Zawadi nzuri ni ile inayobeba uwepo wa mtowaji Kila mkwaruzo.